Naam swali mzuri hilo ninatumia takribani ya lisari nne hadi kumi mtandaoni kwa siku hasa kwa kazi kujifunza na mawasiliano pia huwa nahitaji kudhibiti muda wangu ili kuweka uwiano katika kazi ya kazi na mapumziko pia ningependa kupunguza kukaa mtandaoni sana. Na upande wa mambo ya kisasa kama vile Instagramu, TikToku, ivo.